Mapumziko kwangu sio tuu wakati wa kuwacha kazi ni baada ya kurejesha akili Unajua hili hali ya ambapo umekuwa ukiangalia screen ya kompyuta au una shughulikia na mafaili sana mfulilizo mbaka unahizi ubongo wako unatoa moshi Hapo ndipo mapumziko yanapo ingia kama mvua jangwani hatua ya kwanza kabisa ninapo chomoka kwenye kiti changu ni kukatisha mawaziliano ya ki elektroniki na jaribu kwa nguvu zangu zote kuacha simu mezani kwa dakika tano za kwanza Nina itaji macho yangu ya one vitu vya asili miti mawingu au ata ukuta wa rangi tofauti Inapenda kutoka nje ya jengo nikavute hewa safi ambayo haijapita kwenye viyoyozi uko nje nina piga ile miayo ya kuridisha na kunyosha mgongo ulio kaza Niki hizi damu inaanza kutembea tena mingi unikisha Inafuata awamu ya kijami, hii ni muhimu sana, ninapo enda kukutana na wenzangu kwenye eneo la chai su canteen Hapa hatu zungumzii kuhusu mikakati ya kampuni wala malengo ya robu mwaka hapana Hapa tuna zungumzia lugha ya umbea wa ki ofisi Ndiyo pia tunacheka kuhusu mteja alio tusumbua Tunatalamika kidogo kuhusu joto au mvua. Au tunapanga mipango ya wikendi, hiki kicheko ni pamoja ni tiba, kinatukumbusha kuwa sisi ni binadamu na siyo mashine za kampuni Kuna faraja fulani kujua kwamba mwenzako pia ame choshwa na kitu kile kilicho kuchosha wewe lakini kuna siku ambazo battery zangu za kijamii zinaisha charger siku hizo mpunziko yangu yanakuwa ya upweke ninavaa headphones zangu kubwa hata kama sisikilizi kitu kama ishara ya kima taifa inayo sema tafadhali usinisemeshe Nina tafuta kuona tulivu Labda kwenye gari langu au sehemu isiyo na watu wengi Hapu ninakula chakula changu taratibu sana Ninaakikisha ninatafuna kilatonge kwa umakini nikifurahia ladha nikijaribu kuhifanya dakika 45 hionekane kama saa mbili Wakati huu, naweza kusikiliza podcast tenawe chikesha au nifunza kitu kipia kisicho usiana na kazi ili ya kili yangu isafiri kuenda dunia nyingine. Sehemu ya mwisho ya mapumziko ni ile vita ya kurejea. Dakika kumi kabla ya mda kuisha naanza kuhisi uzito kipande kipindi cha giza kina ingia ule uvivu mzito unao kuja baada ya kula. Hapa ndipo ninapo itaji kafene ni najitengeneze ya kikombe cha kahawa au chai ya moto. Nikitumia mda huo kupangilia akili yangu kwa ajili ya awamu ya pili ya siku Nina jiambia haya bwana, twende tukamalize hiyo kazi ili tuwai kutoka Kwa ufupi, wakati wa mapumziko mimi hubadilika ninavua kofia ya mtaalamu na kuvaa kofia ya mimi Nina najaribu kuiba furahaa mdogo mdogo kicheko na nafikiri utamu wa chakula au wimbo mzuri Hili nipate nguvu ya kurudi kwenye uwanja wa vita niki tabasamu.

Kusema ukweli wazo la kuishi siku nzima bila teknolojia, bila simu, bila internet, bila runinga na hata bila umeme. Linanipa mchanganyiko wa hofu na hamu ya ajabu. Hebu tuvute picha ya siku hiyo. Inaanza asubui. Na mara moja vita inaanza. Huku hakuna alamu ya siku ya kuniara. Nitaamka kwa sababu mwili umeamua au kwa sababu jua limepiga usoni au labda jogoo wa jirani amewika sekunde ya kwanza baada ya kufungua macho mkono wangu utaruka moja kwa moja chini ya mto kutafuta simu Hii ni phantom limb syndrome kule kuhisi kiungo ambacho hakipo Nitapata mshtuko kidogo kutokuta simu na hapo ndipo ukame wa taarifa utakapoanza Sitajua saa ngapi, sitajua hali ya hewa na sitajua kama dunia bado ipo salama kimya hicho cha ghafla kitakuwa kiziwi Saza kwanza zitakuwa na kero ya kuchosha Tumezoea kuziba kila mwanya wa ukimya na mziki podcast au scrolling bila vitu hivyo najikuta nikizunguka ndani ya nyumba kama mnyama aliyefungiwa Nitajaribu kupika chai kwa kutumia jiko la gesi au makaa maana birika ya umeme aitumiki ni mchakato huo utakuwa wa polepole Hapa ndipo nitakapogundua jinzi ambavyo teknolojia imetufanya tuwe na haraka ya ajabu Nitalazimika kusubiri maji yachemke huku nia nikiangalia mvuke kitu ambacho sitakifanya kwa miaka Lakini kandiri jua linavyopanda pandana kuna kitu cha kichawi kitaanza kutokea baada ile ya hofu ya fumo kufungua akili yangu itaanza kutulia Nitaanza kuona vitu ambavyo huwa sivioni nitaona jinzi mwanga wa jua unavyotua kwenye sakafu Nitasikia sauti za ndege na au watoto wakicheza nje sauti ambazo huwa zinamezwa na kelele za notification Nitalazimika kuchukua kitapu cha karatasi na kukisoma tofauti na kusoma kwenye simu ambapo dakika nataka kufungua kifungua nyingine hapo nitazama Nitalazimaka kuchukua kitabu cha karatasi na kukisoma tofauti na kusoma kwenye simu ambapo dakika na daka kufungua nyingine hapo nitazama Nitalazimika kuchukua kitapu cha karatasi na kukisoma tofauti na kusoma kwenye simu ambapo takika na taka kufungua nyingine hapo nitazama Nitapata umakini ambao nimeukosa kwa muda mrefu mchana utakua wa mausiano halisi kama nikona familia au marafiki hatutakaa hatutakaa kimya tukiangalia simu zetu Tutalazimika kuongeana macho kwa macho Mazungumza yatakuwa marefu yenye kina na yatakia yasiyo katishwa na mlio ya whatsapp Tutacheka kicheko cha kweli siyo laugh out loud wakati uso umenunaa Tutahisi ule ubinadamu mbichi ambao teknolojia imetupunguzia Chakula kitakua kitamu zaidi na kwa sababu nitakula huku nikiangalia na kukionja badala ya kula huku naiangalia video ya Youtube jioni itakapofika giza litaingia mapema bila taa za umeme mkali au mwanga wa blue wa screen mwili wangu hutatua homoni ya usingizi kwa wakati mwafaka nitakaa inje nikitazama nyota nikishangaa jinzi ambavyo mbingu ni kubwa na nzuri ukimya wa usiku hautakuwa wa kutisha bali wa amani Nitaizi nimeungana na asili Mwisho wa siku hiyo nitalala usingizi mzito ambao Sijawai kupata kwa miaka usingizi usio na msumbufu Hivyo, jibu ni ndio Naweza kuishi siku moja bila teknolojia itakuwa siku ngumu mwanzoni siku ya ubweke katikati Lakini siku ya uponyaji mwisho Nitagundua kuwa mimi nisaidia na jinzi nilivyo Niilivyo yangu ya mitandao Hata hivyo nitakuwa mkweli kesho yake asubuhi nitakimbilia kuwasha simu yangu haraka sana ili nione nimepitwa na nini Sisi ni watumwa uraizi na teknolojia ndie bwana yetu Lakini mapumziko mafupi ni muhimu kwa ajili ya kuokoa nafsi zetu.

Ni kukutazama machoni na kusema ukweli wato uzoefu wa kazi ulio nifunza zaidi ukuwa ule wa cheo kikubwa. Ofisi yenye keyozi na mshahara mnono hapana uzoevu ulio nitengeneza kuwa mimi. Ulikuwa ni kazi yangu ya kwanza ya huduma kwa wateja katika mazingira yenye shinikizo kubwa. Hepu ni kupe picha kamili. Nilikuwa kijana mbichi. Nimetoka chuo na kufanya digiri yangu mkononi Nikiamini ni na majibu yote ya dunia na kwamba mimi ni wamaana Niliajiriwa kwenye kampuni inayotoa huduma za kimtandao ambapo mivumo Ilikuwa inafeli mara kwa mara kazi yangu haikuwa ya kiifundi sana Ilikuwa ni kupokea mapigio Ilikuwa ni kukaa mbele ya simu na kompyuta Nikipokea simu za wateja wenye hasira kali wa siopata pesa zao au waliokwama kibiashara kwa sababu ya makosa ya kampuni yetu Somo la kwanza na kubwa zaidi nililo jifunza ni unyenyekevu wa kuuwa kiburi Chua kilinefundisha kuwa ni kifaulu mitiani mimi ni bora kazi hii ilinifundisha kuwa mbele ya mteja alie kasirika Digiri yangu haina maana yote niliitajika kujifunza kumeza kiburi changu Mteja anapo kufokea na kukuita majina ya ajabu silika ya kwanza ni kutaka jibu kujibu mapiga Kujetetea au kumukatia simu Lakini nilijifunza sana ngu sanaa ngumu ya kusema pole sana ninaelewa hasira yako na niko hapa kukusaidia nilijifunza kuwa mara nyingi watu hawana hasira na wewe binafsi Wanahasira na hali halisi na wewe ndie mtu pekee wanayeweza kumfikia Somo hili la kutochukulia vitu Kwa undani lime nisaidia katika kila nyanja ya maisha Sasa hivi hata nikikosolewa vikali na bosi au nikigombana na marafiki nina uwezo wa kutulia na kusikiliza ujumbe badala ya kupandisha jazba Somo la pili lilikuwa ni nguvu ya kusikiliza na huruma Kabla ya kazi hii nilikuwa mtuwa kutatua matatizo kwa haraka mtu akianza kuongea na mkatisha na kumpajibu Lakini katika kazi ile niligundua kuwa wakati mwingine mteja hataki tu suluisho laki ufundi anataka kusikilizwa, anataka kuhisi kuwa maumivu yake yanatambuliwa. Nilijifunza kukaa kimya kumzikiliza mama, anaelalamika kuwa amekosa pesa za kumunulia mwanae dawa kwa sababu mfumo wetu umekataa pesa kimakosa ilinibidi kuvaa viyatu fyao. Hii ilinijengea huruma kubwa sana ilinifundisha kuwa nyuma ya kila namba ya simu au barua pepe. Kuna binadamu anayepumua mwenye msongo wa mawazo zake. Anayeitaji msaada. Leo hii ni kiongoza timu, mimi ni kiongozi bora zaidi kwa sababu na najua kusikiliza kabla ya kuhukumu Somo la tatu lilikua niustahimilivu na kutatua matatizo chini ya shinikizo Kuna siku ambazo mambo yote yalienda vibaya mifumo ika kufa wateja hamsini wako kwenye foleni ya simu na bosi anapiga kelele katika nyakati hizo nilijifunza kitu kinaitwa triage kuchagua la kufanya huwezi kuokoa kila kitu kwa wakati moja Nilijifunza kupumua kutuliza akili katika katikati ya dharuba na kushugulikia tatizo moja baada ya jingine shule inakufundisha nandharia katika mazingira tulivu kazi ile ilinifundisha jinzi ya kufikiri wakati nyumba inawaka moto ilinaondoa hofu sana Sasa hivi kukitokea matatiso kubwa kazini wenzangu wanapopata kubabaika mimi nakuwa mtulivu kwa sababu najiambia nimeshawai kupitia makubwa kuliko haya Mwisho wa usoevu huo ulinifundisha heshima ya kazi za ngazi za chini Leo hii hata nikipanda cheo vipi Sitawai kumdharau mlinzi Muhudumu wa mpokezi mtu au custorma care ninajua mzigo huwa anabeba Ninajua wao ndiyo uso wa kampuni, ninajua wao ndiyo wanaolinda sifa yetu wakati sisi wakurugenzi tumeku tukiwa tumelala Kwa hiyo kazi ni ilikuwa ngumu, ilianza mara nyingi na ili nifanya, nitake kuwacha kazi kila jumatatu asubui Lakini ndiyo kazi iliyoni vua utoto na kunivuka utu uzima ili nifundisha kuwa kazi ni raisi kujifunza lakini jinzi ya kuishi na watu na jinzi ya kutibithi izia Ndiyo mtaji mkubwa zaidi ambao anaweza kuwa nao.

Kwangu mimi, chakula kitamu siyo tu mkusanyiko wa wanga, proteini na vitamini ili mwili usife. Hapana, chakula kitamu sana ni sanaana ni tiba na ni luga ya upendo inayo eleweka. Na kila mtu bila kujali kabila wala uraia. Uhusiano wangu wa chakula ni wa hisia kali sana. Kuna kitu cha kiungu hutokea pale ladha za hii na boku zaulimi. Ujumbe ukaenda kwenye ubongo na ghafla, matatizo yote ya dunia ya kasahaulika kwa sekunde chache. Acha nikupatie taswira ya kile nina choita chakula kitamu, simaniishi, vyakula vya bei mbaya vya mahotelini, vilivyo pamba sana lakini havina ladha. Namaanisha chakula kilicho pikwa kwa moyo. Fikiria ya pilao iliokolea viungo, ile ambaye harufu yake inaanza kukukaribisha ukiwa bado uko geti, kwenye mlango ile harafu ya iliki, mdalasi na karafuu iliyo chanyika na nyama ilio iva kiwa laini kama siagi. Unapuchukua tonge la kwanza, unahisi joto la chakula likikumbatiana na ladha ya viungo na kachumbari. Pembeni inatoa ule ukali na ubaridi na waku kata mafuta, hapo ndipo nina pohisi kwamba mba maisha ni matamu. Nina udhaifu mkubwa sana, kwa vyakula vya wanga na mafuta. Najua daktari wangu hawezi kupenda kusikia hili lakini ninaweza aje kuikataa? Chapati iliyo pikwa ikaiva vizuri yenye matabaka, ambaye ukibonyeza inarudi juu na ina harufu ya samli na mafuta safi. Kuna raya ajabu katika kuchovia chapati.Hiyo kwangu, mchuzi mzito wa kuku au maharagwe ya nazi. Nifaraja, siku nikiwa nimevurugwa na kazi au nina huzuni, kama hii inafanya kazi mzuri zaidi kuliko meno. Maneno ya faraja ya rafiki yoyote. Pia napenda chakula kwa sababu ya kumbukumbu. Ladha zina uwezo wakunirudishia nyuma miaka ishirini. Nikila maandazi ya moto asubuhi. Narudi utotoni. Nikijiandaa kwenda shuleni, nilikila ugali na samaki wa kuchoma na kumbuka safari za kwenda nyumbani kusalamia wazee. Chakula kinaunganisha familia, hakuna kitu kinacho leta pamoja watu kama sinia la wali au nyama choma. Katika meza ya chakula ndipo tunapocheka, ndipo tunapo sameheana na ndipo tunapo njenga undugu. Chakula kitamu ufungua mioyo. Ni vigumu kukasirikia mtu huku ukitafuna paja la kuku lililo karangwa vizuri. Lakini kama binadamu nina vita viandani. Vita ya ndani. Kuna mapambano kati ya ladha na afya. Ulimi unataka chipsi, mayai ilio jaa mafuta ya na sosi. Wakati akili inajua inapaswa kula mboga za majani na matunda. Mara nyingi ulimi unashinda vita, hasa weekendi. Ninapenda kugundua ladha mpya. Mimi ni mtu ambaye niko tayari kusafiri upande wa upili wa mji, kwa sababu tu nimesikia kuna mtu anapika supu kali ya pweza au mbuzi. Udadisi wa ladha unanifanya niwe mtalii wa mige hawa. Mwisho sehemu bora saidi ya chakula kitamu ni ile inayo itwa mlegeza. Ile hali baada ya kushiba chakula kitamu sana, ambapo mwili unalegea, macho ya nakua mazito na unahisi amani ya ajabu Unatamania kupata sehemu ujjilaze na kusau majukumu yote. Hii ndiyo nguvu ya chakula. Ina uwezo wakukuzima na kukupa mapumziko. Ya lazima. Kwa hiyo, ndiyo napenda chakula kitamu kwa moyo wangu wote. Naamini Mungu aliye tuumba kwa uwezo wakuhisi ladha ili tufurahie ulimwengu, sio tu tuishi. Maisha ni mafupi mno, chakula kula chakula kibaya.